Kazi na yofanya ni kazi ambayo ni ya kuwapa motisha haswa vijana ambao waliojikuta kwenye gerezani, wakiwa wadogo, na pia wanawake na watoto. Hiyo ndiyo kazi yangu kama program manager. Kulingana na hiyo kazi ni muhimu sana uweze kuwa na kitu kinaitwa empathy. Uweze kurelate na mambo ambayo yale watoto wanapitia na uweze kuwa mtu muadilifu kufuatilia. Kuna kazi ya kufuatilia kuenda mashinani ambako wako wale ambao walisha toka. Na kuna kazi ambayo kuna kazi ya kuwafuatilia wakiwa kule kwenye jela au magereza au katika rescue centers. Na pia kuna kazi ya kuwatengenezea program ya kuweza kuwasaidia kupona. Hiyo ni kazi nzito sana. Inaitaji sana mtu kuwa mwadilifu katika mambo kadhaa. Kitu cha kwanza, ujue kuzungumza na watu. Usiwe mtu muoga kuenda nje yaa kule mashinani, either kwa hizo rescue center, kwa sababu utaona mambo makubwa. Uende kule na uwe na roho ya kuongea na wakubwa wa hizo institutions alafu uweze kuwao ku ku ku kufanya ile kazi ambayo unatakikana. Ni kazi ya reintegration, yaani kuweza kuwatoa kule ndani na kuwarudisha nje na kuhakikisha kwamba wakitoka wanaweza kujimudu kimaisha katika maisha ya kawaida ya nje. Inataka uweze kukua mtu ambaye wewe ni unajua kukomuniket vizuri. Bila kujua kucommunicate vizuri itakua ni shida. Kwa hivo ni muhimu sana kujua communication. Izo ni baadhi ya skills ambazo unafaa kuwa nao au stadi. Pia kwa sababu ni lazima uandike ripoti. Ni muhimu kujua vile unaandika ripoti. Ripoti kuhusu kazi hiyo unaenda kufanya na pia ripoti ripoti ambayo itatolewa inje ya kuweza kureport back to donors vile umefanya hiyo kazi. Ni muhimu uelewe pia maesamu kwa sababu ya kutengeneza bajeti ya hiyo kazi. Kuna kazi za kwenda nje na kurudi, kuna kazi za kuendesha masomo, yaani training, hayo yote lazima uwe unaweza kupangia na kujua itakugharimu kiasi gani. Zaidi ya yote lazima ujue kutumia tarakilishi mbali mbali, kwasababu masomo mengine tunatumia tarakilishi. Pia uweze kuwa na moyo wa kufuatilia na wakati unazungumza na hawa watu lazima uwe mtu ambaye unaeza kuwaelewa na usiwa judge, usiwa hukumu kwa sababu wamepitia machungu tayari. Kwa hivo, unatakiwa uwe na masomo ya social work. Au, kwa ufupi, uweze kujua counselling. Counselling na guidance hizo ni muhimu sana uwe nazo. Ndio kazi yako, iweze kuambatana vizuri na uweze kuhudumia watu vilivyo, vile inatakikana. Ni kazi pia ambayo inataka uwe umejaa ujasiri na kuweza kueleza watu ukweli. Hiyo inataka boldness na courage ni mambo ambayo unahitaji kuwa nayo kwa sababu kuna mengine wanaficha kwa ivo lazima uwe na huo ujasiri. Hayo ni mambo baadhi ya stadi ambazo ni muhimu kuwa nazo wakati wa kutekeleza kazi zao.

Hapa kwangu nyumbani nikona wanyama kadha wa kadha. Nikona wale wakufuga, wale ambao unaweza kuwala, kama vile kondoo, mbuzi, ng'ombe, kuku, sungura, hao wote nikonao. Na pia nikona wanyama wengine, kama vile paka na mbwa. Hapa kwangu ninao mbwa wawili na pia niko na paka. Uzuri wa wanyama wangu nime wafunza wanaweza kula chochote. Kile ambacho ninakula wanakula. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi kukua nazo. Wakati mbwa sana sana wako na nyumba yao na wanakaa kule nje. Paka naye naishib naye na yeye huwa hapa ndani ya nyumba na mara nyingine huwa anatembea nje. Paka wangu nimemfunza kuenda choo nje kwa hivo sio rahisi kupata ameweka kinyezi ndani kwa sababu alisha fundishwa. Mbwa wangu wako kule nje huwa tunawafungia, tunawafungua wakati tunajua wanatakia wapewe chakula na wabadilishiwe wafanyiwe usafi manumba yao. Kulingana na mimi naona, kazi ya mbwa ni kubwa sana. Kwa sababu hata chakula chao, ni kingi na pia chakula, sio vile wanaeza kula maboga kama vile paka. Kwa mara wanahitaji mambo kama mifupa na nyama, ili waweze kujimudu. Kwa hiyo, mimi huwa na mfurahia paka wangu. Nampenda paka wangu kwa sababu paka wangu, ni mwepesi kwanza kabisa, ni paka ambaye amejifunza kwenda nje kwa hivyo hawachi kinyesi au kukojoa kwenye nyumba, ni msafi. Tena ni paka ambaye, kile mimi ninakula, anaweza kula. Huwa habagui. Na tena hana hasara ya au kuwa na yeye sio gharama kubwa. Anakula chochote, ninakula, kwa hivyo ni raisi sana kuwa naye. Hiyo ndiyo maana, nasema, nampenda paka kuliko mbwa wangu.

Siku hiko na masaa ishirini na nne, masaa kumi na mbili ni wakati wa usiku kuna giza, kwa hivo ni wakati gize limeingia kwa hivo kuna mambo yake. Na kuanzia asubuhi hadi jioni saa kumi na mbili hiyo ni mchana. Mbara nyingi usiku hua sina kazi nyingi sana kwa sababu hua nimejitayarisha ndio niweze kulala mapema usiku. Wakati wa mchana ndio wakati ambao naweza kufanya kazi nyingi kwa sababu siku inakua mrefu. Inakua mrefu kwa sababu kwanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka jioni utafanya nini. Huo ndio wakati naeza kujipanga na kazi nyingi, kazi ya usafi, kazi ya upishi, kazi ya kutayarisha mtoto kwenda shule, kazi ya hata mimi yangu ya kwenda kazi ni maana kazi nyingi huku, siyo za usiku, kazi yambayo nimekua nikifanya ni kwanzia sungui hadi jioni. Kwa hivyo wakati wa mchana, naona ni wakati mzuri sana na haswa kabisa kabisa wakati wa asubui na hizi kwamba niko na nguvu, ni kona hile motisha ya kufanya kazi. Ikifika wakati wa afternoon, hua nasikia kama nguvu tayari zimeanza kupunguka kwa hivo, nasikia sina nguvu sana ya kufanya kazi. Saizo akili zangu huwa nafikiria nitarudi nyumbani vipi, niweze kufika mapema, niweze kupumzika mapema. Kwa hivyo, kazi zangu nyingi, ambazo nazifanya vizuri zaidi, uwa nazifanya wakati wa asibuhi, morning hours, kwanzia saa kumi na mbili, hadi saa sita hivi, kabla ya kuenda lunch.

Barua pepe ni barua ambazo huwa zinakuja wakati wowote. Uzuri wa mambo na barua pepe ni kwamba unaweza kueka anuani ya barua yako pepe kwenye simu, kwenye kompyuta yako. Kwa hivo ni ukitaka kusoma unaweza kuzipata wakati wowote. Mimi, katika simu yangu, niko na sehemu nimeweka hiyo barua pepe na huwa ninapata notification ya kusema kwamba kunazo ujumbe zimekuja. Kwa hivo, kulingana pia na mambo mengi ambayo ninafuatilia sio tu hapa nchini na mahali pengine. Huwa nimejiunga na mambo mengi ya kusoma, ya kujikuza, njia mbali mbali za kiafya. Huwa ninapata barua pepe. Kulingana na hayo mandhari, tofauti, tofauti ambayo nahusika nayo. Kwa hivyo, mimi simu yangu inaniletea notisi kila wakati ambapo barua pepe imeingia ninaweza kuiona. Ikiwa ni kitu cha dharura, ninaangalia na ninasoma. Pia katika kompyuta yangu au laptop. Kwa vile sana sana siibebi. Na hivyo barua pepe ambayo iko bado kwa tarakilishi ndiyo bado ninaitumia kwa simu yangu. Kwa hivo ninaweza wakati wowote kupata ujumbe wangu kupitia barua pepe kwa simu yangu wakati wowote.

Kulala ni kitu ninapenda sana sana sana. Na mimi hulala wakati wowote. Na lala naweza kuendelea na kulala asubuhi mpaka saa nne. Au naweza kulala wakati wa saa nane. Au wakati mwingine naweza kulala ata jioni. Mimi ni mtu ambaye ninapenda kulala. Lakini wakati wangu mzuri sana wakulala. Uwa ni wakati wa usiku kuanzia saa tatu. Na nikilala saa tatu huwa inanisaidia sana najikuta kuwa nina amka mapema asubuhi kulala kwangu kwa hivo ni mapema na kuamka kwangu huwa naamka kama jua halijachomoza. Kwa sababu naamka kuanzia sa kumi usiku kukiwa na giza naamka hiyo wakati. Kisha, wakati jua inachomoza, huwa kuna mambo kadha wakadha nina kuwa nimeshafanya. Kwa hivyo mimi kuamka kwangu huwa na amka kabla jua haija chomoza na pia kulala kwangu huwa na lala mapema. Mapema ya saa tatu au saa tatu na nusu. Ikiwa nimechelewa sana ni kuanzia saa nne na hiyo ni kuchelewa.

Kuandika ni kitu nzuri sana. Kwa sababu maandishi huwa inasaidia mtu kukumbuka. Nilisema kwamba, maandishi yoyote ambayo yameandikwa yana kumbukumbu. Na unaeza kurudi ku ya ukitafuta huo ujumbe unaeza kupata. Kuongea nao, utaongea na kama umefanya bahati mbaya, unapata saa zingine, inakua ni ngumu kurudisha maneno yako. Ni ngumu kuyafuta. Yakishaatoka mdomoni, yametoka mdomoni. Unaona unasema, unaniuliza kama napenda kuandika au kuongea? Mimi, napenda sana, kuzungumzia watu kupitia maandiko. Kwa sababu, kuongea kwangu lazima nifikirie sana. Ni nini ninataka kusema? Na hiyo huwa inanichukua muda na kunifanya kuhisi, Inani Lazima nitumie akili kufikiria, kupanga maneno saana. Kwa hivo, nahisi nachokesha akili yangu wakati naongea kwa wingi. Kwa kizungu wanasema mimi ni 'introvert'. Sio mtu wa kusema sana. Ni mtu ambaye huongea sana kwa kuandika. Wakati mimi naandika, ninahisi kujieleza vizuri, kama vile, wale 'artist' wanachora. Ni watu ambao hawaongei saana, wanaongea kwa kuchora. Mimi naye, uatisti wangu unakuja kwa kuandika. Hata ukiangalia kwenye 'social media'. Kwa 'page' yangu, utakuta kwamba sijitoi saana, kuongea. Lakini ninapenda sana 'kupost' maandishi. Maandishi ambayo kwangu ninahisi zinazungumuza zaidi ya kutoa sauti yangu. Kwa hivo mimi ninapenda sana kuandika. Kuongea kwangu ni machache. Sababu huwa naangalia sana ni nini, nitakuwa ninazungumzia? Na itanibidi nitafute maneno, na hio huwa inanichosha sana.

Msimu wa baridi ni msimu tu kama ule mwingine. Kama wakati huu tuko kwa msimu wa juakali na tunajimudu kuweza kujua vile tutakaa. Tunaelewa kwamba kuna misimu tofauti tofauti. Kwa hivyo msimu ukija, unajua vile utaishi nao. Wakati wa baridi mambo ambayo mimi huwa nafanya ni kawaida tu kwa sababu lazima ufanye tu bidii iwe jua linawaka, mvua inanyesha au kuna baridi. Japo tofauti ni kuhakikisha kwamba kitu cha kwanza wewe mwenyewe umevalia vitu vya joto usije ukashikwa na homa kali. Wakati wa baridi ninapenda pia kunywa vinywaji ambavyo vinaleta joto mwilini. Maji haswa huwa ni maji ya moto na vinywaji huwa napenda kunywa chai au kahawa ili niweze kuhisi joto. Pia, wakati wa baridi, kali, ninapenda nifanye mazoezi. Kuwa inanipa motisha ya zoezi la kutembea. Wakati wa jua, kuna ule uchovu wa kwenda kwa juakali, kutembea na hisi siwezi kuenda mbali sana. Lakini, wakati wabaridi, kali, na hisi lazima nitembee mbali, nifike mbali, ndiyo nisisimue mwili yangu au misuli yangu kwa hivyo naweza kwenda mbali sana inanisaidia katika zoezi la kutembea. Pia wakati wa baridi, wakati niko kwa nyumba, ninatafuta vile nitakaa kwa joto. Na pia nikienda kulala, ninatumia duve ambayo ni ya joto ya kuweza kuniweka ni hisi joto usiku wote. Hivo ndivyo huwa nafanya wakati wa baridi. Hainizuii kazi yangu japo huwa na katisha sana mambo ya kufua sababu ya baridi. Nafua lakini siku kwa wingi kama vile ningefua wakati wa jua. Pika ni kaa jambo la kawaida kwa hivyo ninapika ni hayo.

Kwenye kampuni kuna sera mbali mbali, kuna sera za kupandishwa vyeo, kuna sera ya kutatua mambo ambayo yanaeza kuwa yametokea mabaya kama vile kama kuna shida, kuna sera ya uwajibikaji wa kazi, uweze kuwajibika kikazi, kuna sera ya welfare, ya wewe kama mfanyikazi, kuna sera ya contract, mlisikizana kazi, itakua vipi, na utafanya mpaka lini, na wakati gani, na ni jambo gani utafanya. Pia, kuna sera ya retirement au kuachishwa kazi. Hizo ni sera baadhi na ambayo yanapatikana kule kazini. Muhimu kwangu katika hizo sera ni sera ya wakati unapoachishwa kazi. Siku hizi kazi ni chache na unakuta kampuni mingi huwa zinazo sera lakini hazifuati sera zenyewe. Na kwa sababu ya ukosefu wa kazi huwa mara kwa mara kuna mambo ya haki ambayo hayafanyiki kamilifu. Utakuta kuwa pengine mlisikizana utalipwa pesa fulani, lakini ukianza kuzungumzia, unakuja unafutwa kazi. Na ukifutwa kazi, haufutwi kazi kupitia sera ile ambayo imeandikwa katika contract. Kwa hivyo, watu wengi sana wamepoteza kazi kwa sababu, au imeruhusu kampuni mingi kunyanyasa watu, kwa sababu wanajua hakuna kazi nyingi huku nje. Kwa hivyo ukijaribu kusema neno lolote unakuta unafutwa kazi na kufutwa huko haukufuti kulingana na sera ambayo imeekwa. Kwa hivyo, mimi, sera ambayo naona ni muhimu kampuni ni sera ya uwajibikaji wa wakati mtu anatoka. Dismissal itakuwa aje. Hiyo ni sera muhimu sana. Ndiyo wale ambao wanaandika watu kazi, waweze kutii haki za wale wamewaandika kazi. Nimeona baadhi ya watu wengi, wakitumia hizo sera vibaya, na kwa sababu ya ukosefu unaachishwa kazi, hakuna mahali utaenda. Sababu, hata ukijaribu kuenda, ni wewe ukiwa mnyonge hauna pesa wa kupigana, utakuta tu, unapoteza pesa nyingi. Kwa hivo hiyo sera ya kuachisha watu kazi, kwangu naiona muhimu sana kwa sababu ilinidhuru kazi ambayo nilikuwa nafanya. Wakati ilifika yangu kutoka na wenzangu kutoka hatukufanyiwa vizuri. Kwa hivo ningesema hiyo ni sera ambayo inafaa ishugulikiwe vilivyo ili wenye makampuni pia wawe waadilifu kwa wafanyikazi wao.

Mziki ni muhimu sana. Ni mzuri kwa mtu anapenda mziki. Mimi kibinafsi napenda sana kusikiza mziki. Siku hizi, miziki zimekua za tafauti. Kunazo rap, kuna bongo, kuna reggae, kuna mziki wa rhythm and blues, kuna mziki tafauti, tafauti. Kitambo kidogo, miziki ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ni mziki nyingi ya taratibu. Hata kama kulikuwa na za densi zilikuwa lakini hazikuwa sana uzuri ni kwamba hizo miziki zilikuwa na ujumbe, mzuri sana. Ngoma za siku hizi, unakuta kwamba maramingi huwelewi wanasema nini. Wanakatakata maneno nyingine wanakuongelesha kwa mafumbo na lugha ya vijana kwa ivo kuelewa inakuwa ni shida kabisa. Mimi binafsi napenda mziki za jadi. Izo muziki za jadi ni mzuri kwa sababu zlikuwa ni mziki zimeandikwa kwa ustadi na pia zilikuwa ni mziki ambazo zilikuwa na ujumbe mzuri sana. Tena zilikuwa ni mziki ambazo ukisikiza, zinakukumbusha, wala ama zinakurudisha kwa nyakati. Ukisikiza hivi, unaeza kumbuka siku fulani, hizi mziki wakati ilikuwa inachezwa, nilikuwa nafanya jambo flani, au nilikuwa nimesafiri kuenda mahali flani. Kwa hivyo ilikuwa ni mziki ambayo inakurudisha kwa wakati. Izo mziki za jadi ndo maana nazipenda. Mziki, taratibu, za jadi, zenye ujumbe, ndiyo nilikuwa napenda sana. Izi za sikuizi sihisi kama nazipenda hata kidogo.

Kazi ni lazima. Kila kazi ni muhimu ifanywe au ikamilike kwa wakati ambao unafaa. Mimi huwa na strategy ya kueza kumaliza kazi zangu kwa wakati. Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni kukagua kazi aina mbali mbali. Pia naangalia umuhimu wa hiyo kazi inahitajika haraka kiasi gani. Kwa hivo, nikisha jua huwa naanza na kazi ya dharura, kazi ambayo inatakiwa ikamilishwe kwa wakati isije ikachelewa. Na kisha zile kazi zingine ninazifanya kulingana na umuhimu wake. Na wakati ninapanga kazi yangu ili niweze kuzikamilisha, huwa napenda kwanza kugawa kazi yangu. Kama ni kazi ambayo siyielewi sana, ni natafuta wasia kwa wenzangu mapema au ninafanya research niweze kujaribu nifanye lili kazi kwa wakati. Pia ninatafuta wanzangu ambao wako na nguvu kwa hiyo kazi wanisaidie. Kama ni sehemu fulani likuwa ni kazi ya kugawana nachagua timu ambayo najua wana ule uzoefu ili tuweze kumaliza kazi hiyo. Kisha tuna set wakati, tunaweka wakati wa ukamilifu ndiyo twende tukiangalia. Pia, tunaweka mikakati ya ku moniter, yaani kuangalia na kujua kazi imefikia wapi wakati fulani. Sana sana huwa natumia project planning ili kuweza kukamilisha kazi wakati ambao unafaa. Ni kina nani tutafanya nao kazi, ni mambo gani tunahitaji, na tunaona tuki ni strategy gani tutafanya ili tuweze kumaliza hiyo kazi mapema. Kwa hivu, huwa ninafanya bidii niweze kupanga hiyo kazi yangu na hicho ndicho ninakipatia kipaumbele. Kusudi nisije nikakosana. Kwa hivo, hapo kwa monitoring na ku evaluate ni wakati wa kuuliza na kuchambua kuangalia kama kazi imefanyika. Kulingana na hali ambayo inatakiwa hali ya juu, quality. Isiwe ni kazi ambayo imefanyika haraka lakini haikuwa quality. Kwa hivyo nikiangalia nione iko sawa namtumia kwanza mkubwa wangu aangalie akihiibitisha iko sawa ninatuma hiyo kazi. Kama haiko sawa ninarekebisha. Ndio niweze asije akaniuliza kazi. Mimi ndio nafaa nimalize kazi kwa haraka na naipeana. Kwa hivo huwa ninafanya hiyo mikakati, ndiyo niweze kumaliza kazi kwa wakati.

Kwamba kwetu nchini Kenya, kuna mandhari mazuri sana, kila sehemu ukitembea. Unaona mandhari mazuri, kuanzia pwani, mpaka kuelekea kule juu, kunakoitwa turukana, ama northern Kenya. Nchi yangu ni nchi imeumbwa, ikiwa na mandhari mazuri sana. Kuna moja ambayo ilinivutia sana, wakati nilikuwa ninaenda kufanya mambo ya missions. La kikundi kingine cha kanisani. Tulikuwa tumetumwa mahali panaitwa Baragoi. Huko ni sehemu ya nchi kame ya nchi hii yetu. Lakini njiani ukielekea kule, ukipita. Kenya ni nchi ambayo imeumbika, ina milima na ina mabonde. Kunazo bonde njiani ambazo ni za urembo zaidi. Zina mandhari mazuri kabisa. Ukiziangalia unaona kana kwamba, mungu alikaa akizichora. Zingine hizo mandhari, zinaonekana au zina kuwa kulingana na mazingira vile yanaenda yakibadilika. Lakini yanaacha mandhari mzuri sana. Wakati tulikuwa tunaenda kule baragoi tulipita milima na mabonde kwa barabara ungeweza kuona ni kama unatembea kwa mchoro kulikuwa na mandhari mazuri sana. Kunao mabonde ambayo yanaingia ndani kule ardhini, na kuna milima ambayo yanaelekea juu sana. Ni sehemu ambaye mandhari yake inaonyesha kweli ile wanasema kuna milima na mabondi niliona hili kule nchi ya samburu na katika hiyo baraba ya kwenda huko baragoi kulikuwa na mandhari mazuri sana ambayo sijawahi sahau na nikaona watu wanaishi sehemu tofauti na mandhari tofauti na wanaishi vizuri. Nikafurahia sana kuona mandhari ya milima na mabonde ambayo inapatika na kule. Kwa sababu kuna sehemu ya barabara, ukiangalia ukipita unaona kana kwamba, gari likikosea kidogo, mutajikuta kule chini kwenye bonde. Kwa sababu barabara za kule hazijatengenezwa vizuri. Kwa hivyo ilikuwa mandhari ya maajabu na kuona kwamba watu wanaenda na wanarudi inakuwa ni nizuri sana.

Utoto wangu ulikuwa utoto mzuri. Wakuleta furaha. Hapo kama msichana ambaye alikuwa mkubwa kwa boma mimi nilifanya kazi nyingi sana. Wengine wakienda kucheza. Kazi yangu ilikuwa ni kulea wenzangu. Au kuwapikia. Au kufanya kazi ya usafi. Au kufanya. Nilikuwa napewa majukumu sana katika utoto wangu. Ningependa sana niweze kucheza na watoto wenzangu lakini mara kwa mara nilikuwa napewa majukumu ambayo hayaku niruhusu mimi kuenda kucheza. Lakini kitu ambacho nilikuwa napenda sana katika utoto wangu na nili ukosa haukua kwa wingi, ilikuwa kupata nafasi ya kuenda kucheza na wenzangu. Nilikuwa nikipata nafasi ya kuenda kucheza michezo. Nilikuwa na furahia sana sana sana. Ilikuwa inanipa motisha. Kwa sababu kule nyumbani ilikuwa ni namaliza hili kazi na ingia kwa kazi nyingine. Kwa hivyo ilikuwa ina nifanya hata siwezi zungumza na wenye rika yangu, mara kwa mara nilikuwa na watu wazima au watoto wadogo ambao hata hawajui kuongea kupambana na kazi zao. Kwa hivyo, wakati nilikuwa mdogo, kitu nilipenda sana ni nikiwa nimepewa nafasi ya kuenda kucheza. Ilikuwa ni kama sikuku kwangu. Nilikuwa nikienda kucheza ninafurahia nasisimuka nahisi furaha zaidi. Kwa sababu nimepewa muda wa kuenda kucheza na wenzangu. Nikicheza huko ninakua na marafiki tunazungumza tunacheka tunalia kisha naenda nyumbani.

Nimewai kuenda maonyesho ya sanaa wakati nilikuwa shule ya msingi na hiyo ilikuwa ni wakati ambao hata sisi wenyewe tulikuwa tunaenda kushindana katika sanaa. Katika mashule yetu kulikuwa na mashindano na msimu ambao watu walikuwa wanaenda kwenye mashindano ya sanaa. Kwa hivo, hiyo ili tupatia na fursa ya kuenda kwa maonyesho ya sanaa. Katika shule, haikuwa sana maonyesho ilikuwa ni mashindano. Maonyesho ya sanaa, haswa yale ya nchi au kwa katika hali ya juu, huko sikuenda, wala sikukusudia. Ile sanaa ambayo niliona. Niliona nikiwa ninaenda katika mashindano. Ikiwa sisi wenyewe pia tunashindana na kuonyesha sanaa zetu za shule yetu katika mashindano. Kwa hiyo naeza kusema nilienda lakini kwa ile hali ya mashindano. Sio ile hali ya kuburudika. Kuenda kuona sanaa. Hiyo nayo katika hiyo hali sijakuwa na hiyo nafasi. Lakini ikiwa ni ule wakati wa shule, mashindano ya maonyesho ya sanaa nilikuwa nashiriki kama msanii pia ambae amepeleka usanii wake. Sasa sijui kama hiyo ni jibu sahihi sana? Kwa sababu unaeza kuwa msanii lakini huendi maonyesho ya sanaa. Yangu nilifanya kwa sababu ya shule wakati tulikuwa tunaitajika tuwe wenye wasanii ambao tunaenda kuonyesha usanii wetu.

Kahawa ni kinyoaji kizuri sana, kina utamu na arufu mzuri sana. Tena ni utamu sana unaweza kunyo wakati wa asubui au jioni kulingana na mapenzi yako. Kunayo wengine kama rafiki yangu mwingine alikuwa ashakuwa addicted kwa kahawa. Alikuwa anapenda tu kahawa, hakuwa anapenda chai. Kwa hivyo, kahawa kwa watu wengine, mtu anaweza kunywa wakati wowote kulingana na vile anahisi imemuingia kwenye mwili. Chai, piya ni tamu sana. Chai kwanza ya huku nchini ni chai ya hali ya juu kabisa. Unaweza kupika chai bila kuweka maziwa, au unaweza kupika chai bila aah ukiweka maziwa. Zote zinatokea zinakuwa tamu. Vile vile kahawa piya unaweza kuweka maziwa au usiweke maziwa. Wakati wa kuanda kahawa, uwa unaweka kahawa kwenye maji ambayo inachemuka, kisha unatoa. Ukitaka unaongezea sukari au unaongezea viungo vingine kama vile cloves. Hizi cloves ndio ziweze kuongeza harufu na hisiya nzuri zaidi. Piya chai ni vile vile na unaweza kupika chai ya maziwa au chai hiyo nyingine. Ukaongeza tangawizi, ukaongeza vitu kama pilipili manga. Kile ambacho unahisi unataka kuongezea ikawa kitamu. Wakati na uandaa, sana sana huwa ni asubuhi lakini kwanza kabisa ningesema, mimi napenda chai kushinda kahawa. Chai huwa na kiandaa kwa kupika, nikieka maziwa, kisha ninaweka tangawizi, kwangu hiyo imenitosha. Ninasikia msisimko mtamu sana kwa chai. Pia naweza kuipika chai yenyewe bila maziwa, kuweka maji, lakini naongezea tangawizi, vitu kama pili pili manga, vitu kama mdalasini, harufu mbali mbali navieka pale na inakuwa ni tamu zaidi. Vitu ambavyo naongeza ndani, huwa zinaongeza msisimko kabisa. Napenda kuinywa chai nyumbani. Mahali ambapo mimi mwenyewe nimeitengeneza. Ndiyo napenda kuinywa. Kuna chai zingine ukienda kwenye maduka mbalimbali au hoteli. Hawatengenezi vile mimi ninapenda. Kwa hivyo ile chai mimi naipenda, huwa napenda kuitengenezea nyumbani. Naikunywa nyumbani kwa sababu mimi kuna vile napenda kupika chai yangu. Ni kikunywa chai yangu ninahisi vizuri sana. Ni chai yangu kienyeji na tena ninaipenda na siyo kama cha mwingine. Na hivyo, nahisi vizuri sana. Nikinywa.

Matembezi ni muhimu, wakati unatembea, unakuta kwamba, unaenda sehemu tofauti, tofauti, unapatana na watu ambao ni watabaka mbali mbali, wako na desturi na mila tofauti, tofauti, na pia unaona mandhari ya kule unakoenda hile watu wanaishi na vile wanafanya mambo yao. Kutembea kwangu ni kitu ambacho ni nakipenda sana. Kwanza hiyo mambo ya kukutana na watu tofauti na mandhari tofauti huwa inanisisimua sana. Napenda kutembea hasa kwenda sehemu za pwani huku nchini pwani kwetu ni kule mombasa. Ni sehemu ambayo ina mandhari mazuri sana. Kisha watu wa kule ni watu ambao wana upendo sana. Wanajua kupokea wageni, tena ni wapishi, wa hali ya juu, vyakula vyao ni vizuri. Ni mahali ambapo ukienda, unasema huko ukienda mombasa kurudi ni shida. Nani kweli kwa sababu utapata kuna utaratibu mzuri, watu wametulia, wanakukaribisha, unapata vyakula vizuri, na pia uko na nafasi ya kwenda kuona bahari la indi. Sasa kuenda kule bahari la hindi, wapata nafasi ya kutembea kwenye maji au kuogelea kwa hiyo maji ya chumvi. Maji ambayo bado yanakuponya ni mandhari mazuri sana. Kwa hivyo mimi napenda sana kuenda sehemu za pwani. Niweze kutembea kule kando ya bahari na miguu yangu ikiwa haina viatu. Niweze kuingia kwenye maji, kuogelea na pia kutembea tu. Nikiwa natafakari na kuona maandhari ya kule baharini na kusikia sauti ya maji. Huko napenda sana na naweza kwenda mara kwa mara.

Kupata kazi ni kitu cha maana sana. Kwa sababu mtu anapopata kazi, anapata nafasi ya kujikuza, kwanza kiakili, zaidi ya yote, anapata mapati, waivu anaweza kujikimu, na pia anaweza kupfanya mambo yake, tafauti tafauti ya kimaendeleo. Ushauri ambao nigemupa mtu ambaye anaanza kazi. Kitu cha kwanza na njue kwamba akumbuke alitoka wapi. Pengine alitoka katika shida. Asije akapata kazi, akasahau kwamba alikuwa katika shida na kutojua vile anatumia fedha zake. Pia ningemuambia mtu ambaye anaanza kazi kujua kutunza fedha zake. Asije akatumia pesa zake kwa mambo ambayo, mambo ya anasa ambayo yatamrudisha kwa umasikini. Ni muhimu ajue ya kwamba akipata kazi anaweza kuwa anaweka pesa kiasi ya kumsaidia katika siku za nyusoni. Pia kazi za siku hizi hazina huakika kwamba uwenda zikaka sana. Siku yoyote mtu anaweza kufutwa kazi kwa ivo ni muhimu kueka pesa kiasi na kuanza miradi midogo midogo ambayo inaweza kumsaidia huku kando ya kazi ikiendelea. Tena kulingana na mausiano na watu. Sio vizuri kujionyesha au kuwa na kiburi kwa sababu wewe ukona kazi. Ni muhimu kuwa mtu mnyenyekevu. Japo unajua kwamba, unajua boundaris zako, unajua mipaka yako. Usiwe mtu ambaye ukipata kazi sasa unadharau wengine kwa sababu unaona wewe uko kwa hali ingine na wengine umewaacha kwingine. Pia ningesema kumbuka wazazi wako ambao walikulea na waka kupatia nafasi ya kuenda shule na kujifunza na pengine hata wao ndo walikuonyesha ile kazi. Kwa hivo, usije ukahisi ugumu wa kuwabariki. Sio kwamba eti wakue tegemeo lakini uweze kuwabariki. Tu uwe wabaraka kwao. Siwawache kwa shida wewe ukiwa unaelea kwa kazi yako. Pia ukipata kazi ni muhimu kuwa na usianomwema na wale ambao unafanya kazi na wawo usije ukajitenga, kaa na wenzako jifunze. Na wakati umengia kazi ni muhimu sana kujua kwamba siku moja utatoka. Kwa hivo ni muhimu kuanza kutarisha exit plan yako. Usikae tu usahau kwamba au nimepata nimefika apana. Ukisha pata kazi anza kujua kwamba vile ulivyo wikia ndivyo wakati mwingine utatoka. Kwa ivo unamikakati gani ya kupanga kwa hivyo hayo ni mambo ambayo unaeza kuambia mtu ambaye ameanza kazi. Na atengeneze network, ashikane na wengine katika hile sekta, ndiyo aweze asije akategemea tu pahali pamoja, aelewe na wezake wengine inaitwa kunetwork aweze kuchukua.

Picha ni nzuri sana maana picha zinaweka kumbukumbu, kumbukumbu ya kwamba uliishi na ulikua pahali fulani na ulikuwa vile ulikuwa. Mtu akiangalia picha huwa inaonyesha maandhari tofauti tofauti na mimi napenda sana kupiga picha. Hasa siku hizi za simu ya rununu ambaye unaeza kutembea nayo pahali popote. Iko na sehemu ya picha. Hata nikinunua simu. Lazima ni hakikishe kwamba iko na pahali pa picha pazuri. Ni napenda sana kupiga picha. Nikipiga picha na hisi vizuri na jiona na naangalia nisehemu gani na faa kurekebisha. Sio kwamba wengine wanipende. Lakini mimi nijipende. Picha zangu huwa nazipiga niweze kuwa na kumbu kumbu. Haswa kama kuna kitu ambacho nilikuwa nafanya wakati fulani, ninapiga picha inanikumbusha hiyo siku nilikuwa wapi nilikuwa nafanya nini. Kwa hivo mimi napenda picha sana. Nipige picha na siku hizi ni mzuri kwa sababu kwa simu zinaonyesha hadi tarehe, hadi masaa, napenda sana. Hata saa hizi, nataka nikisha oga, baada ya kurekodi, nionge, nikivaa, nikitaka kwenda kwa sababu naenda shughuli muhimu. Nataka nipige picha za siku ya leo niweze kujiangalia. Mimi na jipenda na kujiangalia inanisaidia kukua na kujilekebisha. Kwa hiyo, mimi na mpenda kupigia picha sana.

Kuna kampuni nyingi sana za teknolojia hapa ulimwengu. Kuna zile zilikua za kitambo na kuna zile ambazo saizi ndio zinatokea na bado zinashindana sana na hizi kampuni za siku hizi za za kitambo. Kuna kampuni kama vile Samsung, kuna kampuni kama vile Techno, kuna kampuni kama Sony, kuna kampuni mbali mbali. Sa kama hizi za tarakilishi, hizi za kompyuta, kunayo kama ya HP, kunayo kama Lenovo, kunayo, yaani majina yamekua mengi katika makampuni ya teknolojia. Kampuni ambayo mimi naipenda sana ya kampuni ya Samsung. Ni kampuni ambayo inafanya vizuri sana. Vitu vyao huwa ni vya hali ya juu ya teknolojia na tena huwa zinaweza kupandishwa ufikia teknology ambaye iko katika msimu huu. Kwa hivo kampuni ambayo ninaipenda sana na ninaiamini ni ya samsung.